Kwa kawaida, nachagua kufanya mazoezi asubuhi kuliko jioni kwa sababu ninaona ya nafaida nyingi kwa mwili na akili. Asubuhi inapofika, mwili huwa bado mbichi na akili ikowazi, hivyo mazoezi hunisaidia kuamka vizuri na kuanza siku nikiwa na nguvu. Kufanya mazoezi mapema kuna chochea mzunguko wa damu, huongeza umakini na hunipa hali ya kujiamini kabla ya kuanza majukumu ya siku. Pia, hunisaidia kupanga muda vizuri kwa sababu zsubuhi huwa na vikwazo vichache kama mikutano au uchovu wa siku nzima. Hata hivyo, siwezi kupuuza faida za mazoezi ya jioni. Watu wengine hupendelea jioni kwa sababu mwili tayari umezoea shughuli za siku, misuli imepata joto na nirahisi kufanya mazoezi mazito. Mazoezi ya jioni pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo uliokusanywa mchana na kuandaa mwili kwa usingizi mzuri. Kwa ujumla, chaguzi kati ya asubuhi au jioni unategemea ratiba na upendeleo wa mtu binafsi. Kilicho muhimu zaidi ni kufanya mazoezi mara kwa mara bila kujali muda ili kudumisha afya njema na mwili na akili.

Kwa kawaida na kaa hadi karibu saa nini au saa tano usiku kulingana na shughuli ndizo kuwa nazo mchana na kiwango cha uchovu nilicho nacho kama siku imekuwa ndefu na yenye kazi nyingi mara nyingi na hakikisha na lala mapema ili kuhupa mwili na akili mudawa wa kupumzika na kujirekebisha kulala mapema unisaidia kuamka nikiwa na nguvu akili ikiwa tulivu na tayari kuanza siku mpya kwa umakini zaidi Hata hivyo, kuna nyakati ambapo na lazimika kukaa hadi saa 6 au saa saba usiku hasa kama kuna jambo muhimu lina hitaji kukamilishwa kama kusoma, kuanda kazi au kufikiria mipango ya siku zijazo. Katika nyakati hizo, hujitahidi kuthibiti matumizi ya simu au runinga ili nisielewe sana bila sababu ya msingi. Kwa ujumla ujaribu kuweka ratiba dhabiti ya kulala kwa sababu ninaamini usingizi mzuri ni msingi wa afya njema kukaa usiku sana mara kwa mara kunaweza kuathiri umakini hisia na afya kwa ujumla hivyo na pendelea uwiano mzuri kati ya kazi burudani na mapumziko.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo ni nayo ni tukio la wakati nilipokuwa mdogo. Nilipopotea kwa muda mfupi katika eneo lenye watu wengi. Siku hiyo nilikuwa nimeandamana na watu wa familia kwenye soko kubwa lenye kelele na msongamano. Kwa bahati mbaya nilipogeuka kwa sekunde cha chetusi kumuona mtu nilie kuwa naye. hOfu ilianza kunijaa taratibu, moyo ukipigia kwa kasi na macho ya kaanza kujaama chuzi. Nilihisi kama dunia yote imesimama na sikujua nifanye nini wala nianze wapi. Kilichofanya tukio hilo liwe la kutisha zaidi ni hisia ya upweke na kutokuwa na uhakika hasa kwa mtoto mdogo. Nilianza kuwaza mambo mabaya kama kutoonekana tena au kushindwa kurudi nyumbani. Kwa bahati nzuri, baada ya muda mfupi, mtu mzima mwenye huruma alinisaidia kuniuliza maswali na kunipileka mahali palipo salama. Hatimaye niliunganishwa tena na familia yangu. Tukio hilo liliniacha na hofu ya kudumu ya kupoteana, lakini pia ili nifundisha umuhimu wakua makini kuwasiliana na kusaidiana katika jamii. Ingawani kumbukumbu ya kutisha ili nijenga na kunifanya niwe mwangalifu zaidi maishani.

Kazi ni nayo idhamini zaidi ni ile inayohusisha kusaidia watu kwa marifa na ushauri kwa sababu huleta mabadiliko ya kweli katika maisha yao. Kazi ya kutoa msaada, iwe ni kwa kufundisha kushauri au kushiriki marifa, hunipa hisia ya kuridika ambayo ni ngumu kuipata katika kazi nyingine. Napo ona mtu analewa jambo gumu bada ya malezo, hau anapata suluhisho latatizo lilokuwa likimsumbuwa uisi kuwa juhudi zangu zinamaana. Kazi hii pia inanivutia kwa sababu unilazimisha kuendelea kujifunza kila siku, kukutana maswali na changamoto tofauti unipa na fasi ya kupanua ufahamu wangu na kuboresha na mna nabia wasiliana. Zaidi ya hayo, kusaidia wengine kuna jenga usiano wa kuaminiana na huruma, vitu ambavyo ni muhimu sana katika jamii. Inaimiza kazi hii kwa sababu aipi mtu kwa kipato, bali kwa athari chanya inayoacha. Kazi inayoweza kumtia mtu matumaini, kumjengea uwezo au kumsaidia kufanya uamuzi bora ni ya dhamani kubwa. Kwa mtazamo wangu, kazi yenye lengo la kuboresha maisha ya watu ndiyo kazi ya kweli, yenye heshima na maana.

Msimu ninaoupenda zaidi ni Msimu wa mvua kwa sababu huleta hali ya utulivu, uhai na matumaini mapya. Wakati mvua inapoanza kunyesha, mazingira hubadilika kwa haraka. Ardhi iliokauka hupata uhai tena. Mimea huota kwa rangi ya kijani kibichi na hewa huwa safi na yenye harufu nzuri. Mvua hunikumbusha mwanzo mpya na kunipa hisia ya faraja ya kipekee. Napenda pia sauti ya matone ya mvua yanapogonga pa au hati kwa sababu hunipa utulivu wa akili na kunisaidia kutafakari kwa kina. Katika msimu huu napata furaha kukaa ndani nikisoma kuandika au kunywa kinywaji cha moto huku nikisikiliza mvua ikinyesha nje. Ni wakati unaonifanya nijisikia karibu zaidi na mazingira ya asili. Zaidi ya hayo, msimu wa mvua ni muhimu sana kwa maisha hasaa kwa ukulima na jamii zinazotegemea kilimo. Kuleta mavuno, chakula na matumaini ya kesho bora. Ingawa wakati mwingine mvua husababisha changamoto kama baridi au barabara mbaya, faida zake huzidi hasara kwa ujumla napenda msimu wa mvua kwa sababu unawakilisha uhai, utulivu na baraka nyingi kwa maisha ya binadamu.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga na ni uzoefu ambao ninauthamini sana kwa sababu huunganisha mwili akili na pumzi kwa njia ya kipekee. Mara ya kwanza nilipojaribu yoga nilithani ni mazoezi mepesi tu, lakini baadae niligundua yanahitaji umakini, uvumilivu na nidhamu. Mkao mbalimbali wa yoga hunisaidia kunyosha misuli, kuongeza unyumbufu, na kupunguza maumivu ya mwili yanayotokana na kukaa kwa muda mrefu au kufanya kazi nyingi. Kitu nachopenda zaidi kuhusu yoga ni athari yake kwa afya ya akili. Mazoezi ya kupumua na kutafakari hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kutuliza fikra na kuongeza umakini. Baada ya kipindi cha yoga, huisi utulivu wa ndani na mwanga wa kiakili, kana kwamba mzigo umeondoka. Hali hii hunisaidia kufanya maamuzi kwa utulivu zaidi na kuwa mvumilivu katika hali mbali mbali. Zaidi ya hayo, yoga hunifundisha kujikubali na kusikiliza mwili wangu. Hakuna ushindani, kila mtu hufanya kulingana na uwezo wake kwa ujumla, Yoga ni mazoezi yenye manufaa makubwa kwa afya ya mwili na akili na ningependekeza kwa mtu yoyote anayetafuta uwiano na amani ya ndani katika maisha ya kila siku.

Ndiyo kwa kiasi fulani ningependa kurudi ujana lakini si kwa kila sababu. Ujana ulikuwa kipindi cha nguvu nyingi, ndoto pana na matumaini yasio na mipaka. Kulikuwa na uhuru wa kujaribu mambo mapya bila hofu kubwa ya kushindwa na kila siku ilionekana kuwa na uwezekano mpya. Kurudi ujana kungekua fursa ya kufurahia tena nishati hiyo, kucheka bila wasiwasi mwingi na kuishi kwa urahisi wa moyo, hata hivyo, nisingependa kurudi ujana bila hekima niliopata sasa. Ujana pia ulikuwa na changamoto zaki kama maamuzi ya haraka kutojitambua kikamilifu na wakati mwingine kuchukua mambo kwa uzito ndogo leo, naelewa dhamani ya muda, mahusiano na afya kwa undani zaidi. Uzoefu wa maisha umenijenga kuwa mtulivu, mvumilivu na mwenye mtazamo mpana. Kwa hivyo, kama nigekua nafasi ya kurudi ujana, ningependa nibebe pamoja nami hekima ya sasa. Ngechagua kufanya maamuzi bora, kuthamini muda na watu waliokua karibu na mi, na kujijali zaidi. Kwa ujumla, nadhamini kila hatuwa ya maisha kwa sababu kila kipindi kina uzuri wake na mafunzo yake muhimu.

Ninawasiliana na wafanya kazi wangu kwa njia inayojenga uwazi, heshima na ushirikiano kwa sababu na amini mawasiliano mazuri ndiyo msingi wa kazi yenye mafanikio Kwanza, kuhakikisha kuna mawasiliano ya wazi ambapo kila mfanya kazi anajua jukumu yake, matarajio ya kazi na malengo ya pamoja kutumia mazungumzo ya ana kwa ana, mikutano ya timu, na wakati mwingine ujumbe wa maandishi au barua pepe kulingana na hali na umuhimu wa tarifa. Pili, usisitize kusikiliza maoni ya wafanya kazi nawapa nafasi ya kueleza mawazo yao, changamoto anazokutana nazo na mapendekezo ya kuboresha kazi. Hii, wafanya wajisikie kudhaminiwa na uongeza hali ya kufanya kazi kwa bidii. Pia, upendelea kutoa mrejesho kwa wakati iwe nipongezi kwa kazi nzuri au ushauri wa kuboresha pale inapoitajika. Zaidi ya hayo, jaribu kudumisha mawasiliano ya kirafiki lakini ya kitaaluma. Hii usaidia kujenga uaminifu na mazingira ya kazi yenye amani. Ninapoona mfanyakazi ana changamoto binafsi au kikazini. Hujitahidi kuzungumza nae kwa faraja na kumsaidia inapowezekana. Kwa ujumla, mawasiliano yangu yanalenga kuimarisha timu, kuongeza tija na kuhakikisha kila mtu anahisi kushirikishwa na kuheshimiwa kazini.

Tunda langula kupendeza zaidi ni embe kwa sababu linaladha tamu ya kipekee na harufu inayovutia sana. Hembe hunikumbusha fura ya utoto hasa wakati wa msimu waki ambapo upatikana kwa wingi na katika haina tofauti. Napenda hembe kwa sababu linaweza kuliwa likiwa mbichi au limeiva na kila hali huwa naladha yake maalumu. Hembe mbichi linaladha ya uchachu inayochangamusha hilhali liloiva huwa laini na tamu sana. Zaidi ya latha, hembe lina manufa mengi kiaafya. Lina vitamini A na C ambazo ni muimu kwa hafe ya machu, ngozi na kinga ya mwili. Pia, kuseidia mmenyenyo wa chakula na upa mwili nguvu. Napenda kula hembe ya asubui au wakati wajua kali kwa sababu unifanya nijisikia mwenye nguvu na mwenye furaha. Pia, hembe linaweza kutumika kwanjia mbali mbali kama kutengeneza juisi, saladi ya matunda au hata kupikwa kwenye vyakula fulani. Wezo wake wakubadilika unifanya nilidhamini zaidi kujumla, embe situnda kutukuangu bali ni chanzo chafuraha, kumbuku mzuri na hafya njema.

Ninapenda zaidi wanyama wakufugwa hasa mbwa na paka kwa sababu wanaukaribu mkubwa na binadamu na uonyesha uaminifu na upendo wa kweli Mbwa hunivutia kwa tabia yao ya uti, ulinzi na urafiki. Ni wanyamu wanaopenda kucheza kutembea na binadamu na mara nyingi huonekana kuelewa hisia za mtu. Mbwa anaweza kumpa mtu faraja wakati wa huzuni na furaha wakati wa upweke jambo linalowafanya wawe marafiki wa kweli. Paka kwa upande mwingine, huonyesha upendo kwa njia ya utulivu na uhuru. Ninapenda jinsi walivyo wapole, wasafi na wanaojitegemea. Paka hufundisha uvumilivu na kuheshimu mipaka kwa sababu hawalazimishi upendo bali hutoa kwa hiari. Kwa kuwatazama wakipumzika au kucheza hunipa amani ya akili. Bali na wanyama wakufugwa, napenda pia wanyama waporini kama tembo na twiga. Tembo hunivutia kwa akili na mshikamano wao wa kijamii huku twiga wakivutia kwa umbo na utulivu wao kujumla napenda wanyama wanaonyesha hisia utulivu na uhusiano mzuri na mazingira yao kwa sababu hunikumbusha umuhimu wa kuhishi kwa maelewano na viumbe wengine duniani.

Ninapanga kuyanisha kazi na maisha ya binafsi kwa njia ya kupanga ratiba vizuri na kueka mipaka ya wazi kati ya majukumu ya kazi na muda wa familia au burudani. Kila siku, huhakikisha ninaweka muda maalumu wa kazi na pia muda wa kupumzika, kushirikiana na familia au kufanya shughuli nazopenda. Hii husaidia kuepuka kuchanganya mambo na kuhitaji kufanya kazi wakati wa mapumziko, jambo linaloweza kuleta msongo wa mawazo. Pia, hujitahidi kutumia teknolojia kwa busara kwa mfano natoa kipaumbele cha mawasiliano ya kazi wakati wa ofisi na kupunguza kutumia simu au barua pepe za kazi baada ya muda wa mapumziko. Kwa njia hii naweza kuzingatia maisha ya kibinafsi bila kuadhiri tija kazini. Zaidi ya hayo kuweka malengo ya muda mfupi na muda mrefu kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati hivyo kuwacha nafasi ya kufurahia maisha binafsi pia napendelea kufanya shughuli za burudani au mazoezi mara kwa mara kwani husaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuongeza afya ya mwili na akili. Kwa ujumla uwiano huu una hakikisha maisha yangu ya kazi na kibinafsi yanakuwa kwa usawa yenye furaha na tija.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napendelea kutumia muda huo kwa njia inayonisaidia kupumzika na kuondoa uchovu wa kazi. Kwanza, mara nyingi huchukua muda mfupi wa kupumzika nikikaa kimya au nikitembea kidogo, ili kuendesha mzunguko wa damu na kutoa msongo wa mawazo hii hunisaidia kuamka kisikolojia na kuendelea na kazi kwa nguvu mpya. Pia, mara nyingine napenda kula chakula cha mchana kilicho chepesi na chenye lishe, ili kupata nguvu bila kuhisi uzito au uchovo. Wakati mwengine, huchukua muda wa kuwasiliana na familia au marafiki kwa simu au ujumbe mfupi, jambo linalonipa hisia ya kuunganishwa na wapendwa. Zaidi ya hayo, napenda kutumia mapumziko hayo kusoma kidogo au kusikiliza muziki kwani hunipa burudani na kupunguza msongo wa mawazo. Baadhi ya siku nikipata nafasi, hufanya mazoezi madogo kama kutembea au kupumzika nje kwenye hewa safi. Kwa ujumla, mapumziko ya mchana ni muda muhimu wa kurekebisha mwili na akili kuhakikisha narudi kazini nikiwa na nguvu, umakini na hali ya kufanya kazi.

Mara nyingi ninaoga mara moja kwa siku kawaida asubui kwa sababu ni wakati mzuri wa kuamsha mwili na akili. Kuoga asubui kunanifanya nijisikia safi, kuondoa uchovu wa usingizi na kunipa hisia ya kuanza siku mpya kwa hari na hamasa. Wakati mwingine nikiwai hitaji kufanya mazoezi ya asubui kuoga huongeza hisia ya unyumbufu na kupunguza uchovu wa misuli. Hata hivyo, kuna siku ambapo huoga mara mbili. Hasa, nikiwa nimefanya shughuli za mwili ambazo, zinanifanya nicheze sana au kupata uchafu wa ziada. Kama kufanya mazoezi makali au kukaa kwa kwenye mazingira yenye vumbi. Kuoga tena kunasaidia kuondoa jasho, bakteria na harufu isiyopendeza na kuniruhusu kujisikia safi na huru. Zaidi ya usafi wa mwili. Kuoga pia ni fursa ya kutulia kiakili kutafakari na kupanga siku. Wakati mwingine, hutumia muda huu kusikiliza mziki au kufikilia mambo muhimu ya siku. Kama kufanya mazoezi makali au kukaa kwenye mazingira yenye vumbi. Si tu kwa usafi wa mwili bali pia kwa afia ya akili na hisia za utulivu.

Shughuli yangu ya kupendeza zaidi ni kusoma vitabu kwa sababu hufungua milango ya maarifa mapya, kuhamasisha fikra na kuniletea starehe ya akili. Napenda aina mbalimbali za vitabu kama vile riwaya za hadithi, vitabu vya elimu na makala zinazohusu maendeleo binafsi. Kusoma kunanisaidia kujua tamaduni, tofauti, historia, sayansi na mitazamo ya watu mbali mbali. Chambo linalaloongeza ufahamu wangu wa kunifundisha jinsi ya kushugulika na changamoto za maisha. Zaidi ya hayo, kusoma ni njia nzuri ya kupumzika kutoka msongo wa kazi na shughuli za kila siku. Nikisoma. Huchukua akili yangu mbali na matatizo ya kila siku na kuingia kwenye ulimwengu wa fikra au hadithi, chambo linaloongeza furaha na utulivu. Mara nyingine napenda kusoma wakati wa asubuhi ama mapumziko ya mchana kwani husaidia kuongeza umakini na motisha. Pia kusoma kunanisaidia kuboresha ujuzi wa lugha na mawasiliano yangu. Hii ni muhimu katika kazi za maisha binafsi kwani kunipanua maneno ya nayoweza kutumia na kunifanya niwe na hoja dhabiti. Kwa ujumla, kusoma si burudani tu bali ni njia ya kujenga akili, kujitunza na kupata furaha ya kweli.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu kwa sababu chakula kizuri huleta furaha na kutithika kwa mwili na akili. Chakula kitamu hunifanya nithamini zaidi jitihada za aliye kipika pamoja na utamaduni unaohusishwa na chakula hicho. Ladha nzuri wamusha hisia na hufanya mulo uwe tukio la kufurahia, si tendo la kawaida tu la kushiba. Hata hivyo, napenda chakula kitamu ambacho pia kina uwiano mzuri wa lishe. Napendelea vyakula vilivyo pikwa kwa viungo vya asili, vilivyo na mboga, proteini, na wanga kwa kiasi kinachofaa. Kwa mfano, chakula chenye viungo za vizuri, lakini kisicho na mafuta mengi hunipa ladha nayoipenda bila kuathiri afya yangu. Chakula kitamu pia hunikumbusha umoja na furaha ya kushiriki mlo na wengine. Kula pamoja na familia au marafiki uku tukifurahia ladha nzuri, uimarisha, mausiano na kuleta kumbukumbu za kudumu. Zaidi ya hayo, kujaribu vyakula vipya venye ladha tofauti hunipa uzowefu mpya na kunipanua mtazamo wangu kuhusu tamaduni mbali mbali. Kwa ujumla, napenda chakula kitamu kwa sababu huunganisha ladha, afya na furaha ya pamoja katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka lakini kwa kiasi na mara chache kwa sababu changamsha ladha na mara nyingine hutoa uraihisi wakati muda ni mfupi. Chakula cha haraka ni chaguo zuri pale napokua na shughuli nyingi mikutano au kazi nyingi zinazohitaji umakini kwani kinaharakisha kupata nishati bila kutumia muda mrefu kupika au kusafisha. Kwa mfano, pizza ni rahisi kuliwa na hunipa nguvu ya kuendelea na shughuli. Hata hivyo, ninajitahidi kuepuka kula chakula cha haraka mara kwa mara kwa sababu mara nyingi hakina lishe ya kutosha. Lina chumbi au mafuta mengi na linaweza kuadhiri afya ya mwili kwa muda mrefu. Napopata nafasi napendelea kubadilisha chakula cha haraka kwa vyakula vyenye lishe bora kama mboga, matunda na protini nzuri. Zaidi ya hayo, chakula cha haraka mara nyingine ni fursa ya kufurahia ladha moja na mpya au kujaribu vyakula tofauti kutoka sehemu mbali mbali. Hata kama ni chakula rahisi, inapendekeza zaidi ikiwa kinashirikishwa na familia au marafiki kwani huleta furaha na wakati mzuri wa pamoja. Kwa ujumla, napenda chakula cha haraka kwa, kwa urahisi na ladha yake lakini nikizingatia afya na uwiano wa lishe.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya machungwa kwa sababu inaladha tamu na uchachu wa asili unaonipa isia ya nguvu na uhai. Kila kipande cha machungwa kinapo bonyezwa na kutengenezwa kuwa juisi hunipa isia ya utamu wa asili bila kuhitaji viungo vingi ya ziada. Juisi ya machungwa pia unisadia kuamka asubui au kunipa nguvu ya ziada wakati wa mchana. Zaidi ya ladha, juisi ya machungwa inafaida nyingi kiafya, inavitamini chaa nyingi, inausaidia kumarisha kinga ya mwili, kulinda ngozi na kuongeza nishati. Pia, usaidia mmengenyo wa chakula na unifanya nihisi mwili wangu safi na wenye nguvu. Kwa hivyo, ni juisi inayopendelea, si kwa sababu tuya ladha bali pia, kwa sababu ya afya na lishe yake. Zaidi ya hayo, juisi ya machungwa ufanya kumbukumbu nzuri za familia na furaha. Kwa ni mara nyingi, tunapata juisi hii wakati wa mapumziko au mlo wa pamoja. Napenda pia kujaribu mchanganyiko wa juisi nyingine kama embe au parachichi, lakini machungwa bado ni kipenzi changu kwa ladha yake ya asili, arufu nzuri na faida zake kiafya.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua, hasa ya waridi na jazmini kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na furaha. Harufu hizi hunikumbusha majira ya msimu wa kuchipua na mazingira yenye uhai mbapo kila kitu kinaonekana kipya na kizuri. Napenda harufu ya maua si tu kwa sababu ya uzuri wake pali pia kwa jinsi inavyifanya akili yangu kupumzika na kuondua msongo wa mawazo. Zaidi ya maua, napenda pia harufu ya chakula kinachopikwa nyumbani kama mkate wa moto, pilau au chai yenye viungo. Harufu, hizi hunikumbusha familia, shirikiano na kumbukumbu nzuri za utotoni. Wakati napohisi harufu hiyo, mara nyingi hunikumbusha wakati wa furaha na amani na hunipeleka katika hali nzuri ya kihisia. Harufu ya asili kama hewa safi baada ya mvua au mawe ya naochipua, pia ninazidhamini sana. Zinatoa isia ya afya na uwepo wa asili. Kwa ujumla, harufu na ipenda ni ile inayoweza kunilea hisia nzuri, kutuliza akili na kunifanya nihisi furaha na amani. Hiwe ni ya maua, chakula au mazingira ya asili.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni yale ya nayolenga kuongeza ujuzi wangu wa kitaluma na kukuza uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa mfano, mafunzo ya uongozi, usimamizu wa mda na mbinu za kushugulikia changamoto kazini ni muhimu sana. Mafunzo haya uganisha mbinu za kisasa na mbinu za mawasiliano bora, jambu lina luongeza tija ya timu na kuakisha kila mfanya kazi anafanikisha majukumu yake ki kamilifu. Zaidi ya hayo, nigependa mafunzo ya neusiana na teknolojia na matumizi ya programu balimbali kwa ni dunia ya kazi inabadilika kila wakati na teknolojia inachukua nafasi kubwa. Kujifunza kutumia zana ampia za kazi, kunasaidia kuboresha ufanisi, punguza munda unautumika na kufanya kazi kwa uraisi zaidi. Mafunzo ya kitahaluma pia anasaidia kujenga ujasiri na ubunifu kazini. Hii ni muhimu pale unapokabiliana na changamoto zizisotarajiwa au unapopendekeza suluhisho jipya kwa ujumla. Mafunzo niliopendelea ni yale yanauongoza ujuzi, ufanya kazi we raisi na enyetija, na yananisaidia kukua kitaaluma huku nikiboresha michango yangu kwa kampuni au timu yangu.

Napenda sana kuchora na kupaka rangi kwa sababu hufungua nafasi ya ubunifu na kunisaidia kuonyesha hisia zangu kwa njia ya picha. Wakati ninapochora nahisi akili yangu inatulia na mawazo yanapumzika kwani ni wakati wa kuzingatia muundo, rangi na maumbo. Kupaka rangi kunanisaidia kuongeza uzuri wa mchoro na kufanya kazi yangu ionekane hai na ya kuvutia. Zaidi ya hayo, kuchora na kupaka rangi ni njia nzuri ya kujieleza bila maneno. Ninaweza kutumia michoro kuonyesha hisia za furaha huzuni au ndoto zangu. Hii ni fursa ya kujifunza zaidi kuhusu mbinu za sanaa mchanganyiko wa rangi na jinsi ya kutoa taswira za kipekee zinazoweza kushirikisha wengine hisia zinazo isisi. Pia napenda jinsi sanaa hii inavyoweza kuwa burudani na njia ya kupumzika. Wakati mwingine napenda kuchora au kupaka rangi pamoja na marafiki au watoto. Jambo linaloongeza furaha na kuimarisha uhusiano. Kwa ujumla kuchora na kupaka rangi si tu burudani bali pia ni njia ya kujenga ubunifu, kuwasiliana, kihisia na kupata amani ya akili katika maisha ya kila siku.

Ninapenda kufanya mambo mengi pamoja na familia yangu kwa sababu muda wa familia hunipa furaha, faraja na hisia ya kuwa sehemu ya kitu muhimu. Moja ya mambo nayopenda zaidi ni kula pamoja hasaa wakati wa chakula cha jioni au weekendi. Kukaa mezani tukizungumza kuhusu siku zetu, tukicheka na kushirikiana mawazo, huimarisha uhusiana na kutujenga kihemko. Pia, napenda kutoa matembezi na familia, iwe ni kutembea karibu na nyumbani, kuenda bustanini, au kutembelea ndugu na marafiki. Safari ndogo ndogo hutupa nafasi ya kubadilisha mazingira, kufuraia hewa safi, na kuunda kumbukumbu nzuri pamoja. Wakati mwingine, hupenda pia kuangalia filamu au vipindi ya televisheni kwa pamoja, jambo linalotuletea burudani na mapumziko baada ya shughuli za siku. Zaidi ya hayo, napenda kushirikiana na familia katika kazi za nyumbani au sherehe, kupika pamoja kusafisha au kuandaa sherehe hujenga mshikamano na hufundisha ushirikiano. Pia, hufuraia kusikiliza wazee wakisimulia hadithi au kuwashauri vijana kwa sababu huongeza hekima na maadili ya kifamilia. Kwa ujumla, kufanya mambo na familia hunifanya nijisikie kupendwa kuungwa mkono na kuwa na amani ya moyo.

Kila jioni kabla ya kulala, ninafanya shuguli zinazo nisaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza, hujaribu kupunguza shuguli zinazoweza kuchosha akili kama kazi za ofisini au matumizi ya simu kwa muda mrefu. Mara nyingi napenda kusoma kidogo iwe ni kitabu cha hadithi, cha elimu au makala zinazoangeza ujuzi. Kusoma husaidia kupunguza msongo wa mawazo ya kila siku na huniruhusu kuingia kwenye hali ya utulivu. Baada ya hapo, mara nyingine hufanya maandalizi madogo ya siku inayofuata kama kupanga nguo, kuandaa chakula cha asubui au kuandika kazi ndogo za lazima. Hii hunifanya nijisikie tayari na kupunguza msongo wa mawazo. Vile vile, napenda kufanya mazoezi madogo au kupumua kwa kina ili mwili na akili zitulie. Kabla ya kulala pia, hujaribu kufikiri au kutafakari mambo mazuri yalio jitokeza siku hiyo, jambo linalongeza shukurani na hisia za furaha. Wakati mwingine, upenda kusikiliza mziki tulivu au kuzungumza na familia au marafiki kwa muda mfupi kwa ujumla, shuguli hizi zina hakikisha nina lala nikiwa mtulivu na kuamuka kesho nikiwa na nguvu umakini na hari ya kuanza siku mpya.

Sera ya kampuni na yoona kuwa muhimu zaidi ni sera ya heshima, usawa na uwazi kazini kwa sababu huunda mazingira bora ya kazi ambapo kila mfanya kazi anajisikia kudhaminiwa na kupewa na fasi sawa. Kampuni ina yojali heshima kati ya wafanyakazi bila kujali cheo jinsia au asili, huoangeza morale, natija, yatimu. Sera hii pia husaidia kuepuka migogoro isiyo ya lazima na kuhakikisha mawasiliano ya nafanyika kwa uwazi na heshima. Zaidi ya hapo, sera zinazohimiza maendeleo binafsi na kitaaluma pia ni muhimu sana. Kampuni inayowezesha wafanya kazi kupata mafunzo, kuendeleza ujuzi, na kuchukua na fasi za ubunifu inachangia situ kwa maendeleo mfanya kazi bali pia ukuaji wa kampuni kwa ujumla. Hii inahimiza ubunifu motisha na uhusiano wamuda mrefu wa kazi. Sera nyingine muhimu ni kuzingatia afya na usalama kazi ini. Kuhaki kisha wafanyi kazi wanakua katika mazingira salama na kwamba mikataba na masharti ya kazi ni wazi na ya haki. Kwa ujumla, sera zinazolenga heshima maendeleo uwazi na usalama ni msingi wa kampuni yenye mafanikio na yenye wafanya kazi wenye furaha na ariyaa kufanya kazi.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku kwa sababu ni nyepesi, rahisi kumengenya na inaweza kupika kwa njia nyingi zinazovutia latha. Kuku hunipa fursa ya kujaribu mchanganyiko wa viungo na mboga tofauti ikiwemo kuoka, kukaanga au kupika kwenye mchuzi wa kipekee. Napenda latha yake ya asili ambayo huongeza utamu wa chakula bila kuhitaji viungo vingi vya ziada. Zaidi ya latha, nyama ya kuku inafaida kia afya, kwani inaprotini nyingi na mafuta madogo kuliko nyama nyekundu. Hii husaidia kudumisha afya ya mwili misuli na kutoa nguvu ya kutosha kwa shughuli za kila siku. Kwa hivyo, si tu latha inayonifanya nipende bali pia lishe na urahisi wa kumengenya. Napenda pia jinsi nyama ya kuku inavyoweza kuunganishwa na vyakula vingine kama wali, ugali, mboga na saladi. Hii inafanya mulo kuwa kamili na unaovutia macho na hisia. Kwa ujumla, nyama ya kuku nikipenzi changu kwa sababu nikitamu chenye lishe na kinachofaa kwa mulo wa kila siku na hafla maalumu pia.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima upendo na ushauri wakaribu kwa sababu wananafasi muhimu katika maisha yangu ya kibinafsi na maadili. Napenda kusikiliza hekima yao, hadidhi wanazo shiriki na ushauri wanapotoa kuhusu maisha, kazi, na uhusiano na wengine. Hii hufundisha saburi, uvumilivu na umuhim wa kuzingatia maamuzi kabla ya kuchukua hatua. Zaidi ya hapo, napenda kutumia muda na wazee wangu kushirikiana katika shughuli za familia kama kula pamoja, kusherehekea, sherehe za kifamilia, au kutembea pamoja. Shughuli hizi hufanya mahusiano yetu kuwa ya karibu na yanayojenga kumbu kumbu nzuri. Mara nyingi huzungumza nami kuhusu historia ya familia, desturi na maadili, jambo nalonifundisha kudhamini asili yangu na uridhi wa familia. Pia hufanya jitihada ya kuwasadia wakati wanapohitaji msaada. Iwe ni kufanya kazi ndogo za nyumbani, kununua vitu muhimu, au kuwana wakati wakusikiliza matatizo yao. Mahusiano haya hufundisha upendo heshima na mshikamano wakifamilia kwa ujumla. Maausiano yangu na wazee wangu ni ya kipekee yenye thamani na ni msingi wa maadili hekima furaha katika maisha yangu.

Napata habari kutoka vyanzo mbalimbali kulingana na aina ya habari ninayohitaji na umuhimu wake, kwanza. Napenda kutumia mitandao ya habari, mtandaoni kama tovuti za magazeti, television na mashirika ya habari yanayojulikana kwa sababu yana toa tarifa za haraka na za kisasa kuhusu siasa, uchumi, burudani na mambo ya kijamii. Kupitia vyanzo hivi, ninaweza kupata picha kamili ya kilichoendelea duniani na ndani ya nchi yangu. Zaidi ya hapo, napenda pia kusikiliza radio au television hasa wakati ni habari za saa moja kwa moja kama hali ya hewa, habari za ajali au matukio muhimu ya jamii. Radio hutoa habari haraka na mara nyingi unaweza kusikiliza huku ukifanya shughuli nyingine. Vyanzo vingine ni mitandao ya kijamii mbapo watu hushiriki habari matukio na mitazamo yao. Hata hivyo napanga muda wa kuthibitisha habari hizi ili kuepuka usahihi duni. Zaidi ya hayo napata habari kwa mawasiliano ya ana kwa ana kama kuzungumza na marafiki familia au wenzangu kazini. Jambo linalonipa mtazamo tofauti na wakaribu zaidi. Kwa ujumla napendelea kutumia vyanzo vinavyo hakikisha habari ni sahihi, za haraka na zinazoelezea ukweli wa hali halisi.

Mafanikio ya binafsi ninayothamini kazini ni yale yanayohusiana na kufanikisha majukumu kwa ubora, kujenga uhusiano mzuri na wafanyakazi wenzangu na kuchangia maendeleo ya timu au kampuni. Kwa mfano, ninafurahia sana pale ninapomaliza mradi kwa wakati kwa kiwango kizuri cha ubora na kuona matokeo yake yanayosaidia kampuni au wateja. Mafanikio haya huthibitisha kwamba jithihada zangu nidhamu na ubunifu vimezaa matunda. Zaidi ya hayo, nathamini mafanikio yanayohusisha na ukuwaji wangu binafsi kazini. Kama kupata ujuzi mpya, kushiriki mawazo ambayo yamekubaliwa au kupata mafunzo yanayoongeza ufanisi wangu. Haya ni mafanikio yanaongeza kujiamini na kunifanya niwe mfanyakazi bora zaidi. Huku pia nikichangia timu yangu. Pia, napenda kusherehekea mafanikio madogo madogo ya kila siku kama kumaliza kazi kubwa kwa muda au kusaidia wenzangu kufanikisha jukumu lake. Mafanikio haya yananifanya nijisikie kuridhika, kuongeza ari na motisha kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Kwa jumla, mafanikio ninayoyathamini kazini ni yale yanayoongeza tija, heshima na maendeleo ya kitaaluma yangu na ya wengine.